Ninahisi wasiwasi kidogo kabla ya wasilisho, hasa mwanzoni, lakini pia huhisi msisimko. Ninapojitayarisha vizuri na kuelewa mada, kujiamini huongezeka wakati wa kuwasilisha, huhitaji kuwa mtulivu, kuwasiliana vizuri na adhira na kueleza mawazo kwa wazi. Baada ya wasilisho huhisi faraja na kuridhika. Hasa nikiona ujumbe wangu umeeleweka na kupokelewa vizuri.

Ndiyo, nimewai kuona bahari. Ni mandhari ya ajabu yenye maji yenye rangi ya bluu na wimbi linalopiga pwani kwa nguvu. Kuona bahari, kunanipa hisia amani na uhuru. Huko upepo wa baharini, ukinipa hisia ya kupumzika pia napenda kuangalia wanyama wa majini. Mashua na jinsi jua linavyoongea kwenye maji. Jambo linalofanya uzoefu huo kuwa wa kipekee na wa kukumbukwa.